Wakati wa baridi kali, mimi hujaribu kujikinga na baridi na kubaki kuwa mwenye afya. Huvaa nguo nzito kama sweta, koti na soksi nene. Pia hukunywa vinywaji vya moto kama chai au uji ili kuupa mwili joto.

Ndio, nimewahi kufuga mnyama. Niliwahi kufuga mbwa nyumbani. Mbwa huyo alikuwa rafiki mzuri na alinilinda sana. Nilimlisha kila siku. Nikamhakikishia, anapata maji, safi na, nilimtembeza mara kwa mara. Pia, nilijifunza kuwajibika kwa sababu mnyama huhitaji, uangalizi na upendo. Kufuga mnyama kulini fundisha huruma na uvu milivu na kulini fanya nijisikie furaha kwa kuwa na rafiki wakaribu nyumbani.

Nzuri niliyowahi kupokea ni saa ya mkononi. Niliyopewa na familia yangu. Zawadi hiyo ilinifurahisha sana kwa sababu ilikuwa ya maana na ilinionyesha upendo wao. Saa hiyo hunikumbusha kuthamini, muda na kuwajibika katika shughuli zangu za kila siku. Kila ninapoiangalia hukumbuka tukio hilo maalumu na ninajisikia mwenye furaha.

Kipaumbele kikuu kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha uwazi, heshima na uwelewano mzuri kati ya wafanyi kazi wote. Mawasiliano yanapokuwa wazi, kila mtu huelewa majukumu yake, malengo na kazi na matarajio ya uongozi. Jambo lina punguza makosa, linalo punguza makosa na migogoro. Kusikiliza kwa makini ni muhimu ili kila mfanya kazi ajisikie kuthaminiwa na kushirikishwa. Pia mawasiliano ya wakati husaidia kazi kufanyika kwa ufanisi bila ucheleweshaji. Kutumia lugha yenye heshima na kutoa mrejesho wa kujenga huongeza ari ya kazi na huimarisha ushirikiano wa timu. Mawasiliano bora hujenga uaminifu huongeza tija na husaidia kufanikisha malengo ya shirika kwa pamoja.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuweka malengo mapema na kuandika orodha ya majukumu inayotakiwa kufanya. Kila mwanzo wa wiki hupitia kazi zilizopo na kugawanya majukumu kulingana na umuhimu na muda unao hitajika. Huwa napanga ratiba ya kila siku ili kuhakikisha kazi zote muhimu zinapewa muda wa kutosha. Pia kuacha nafasi kwa kazi za dharura au mabadiliko ya sio tarajiwa. Mwisho wa kila siku hupitia maendeleo yangu ili nijipange upia. Inapo hitajika. Njia hii hunisaidia kubaki nikiwa nimepangwa kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi kazini.

Napenda kukimbia kwa sababu kuna nisaidia kuwa na afya nzuri ya mwili na akili. Kukimbia hunifanya nijisikie mwenye nguvu, hupunguza msongo wa mawazo. Na hunisaidia kufikiri kwa utulivu ninapo kimbia asubuhi au jioni hupata muda wa kuwa peke yangu na kupanga mawazo pia yangu. Pia kukimbia hunisaidia kudumisha uzito unaofaa na kuboresha pumzi na moyo. Ni mazoezi rahisi ambayo yanahitaji vifaa vingi, hivyo naeza kukimbia mahali popote, zaidi ya hayo kukimbia hunifundisha nidhamu, uvumilivu, na kujituma, kwa jumla kukimbia ni shuguli ni nayo ipenda na inanifaa sana.

Naam, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa umakini na kupanga mawazo kwa njia iliowazi. Hesabu hunifundisha uvumilivu, nidhamu na jinsi ya kutatua matatizo hatua kwa hatua. Ninapo fanya maswali ya hesabu hujifunza kuwa makini na kufanya maamuzi sahihi. Pia, hesabu hutumika sana katika maisha ya kila siku. Kama vile kupanga bajeti, kufanya biashara na kuelewa takwimu. Ingawa wakati mwingine hesabu inaweza kuwa ngumu, ninapofanikiwa kupata jibu sahihi, hujisikia mwenye furaha na kujibunia. Kwa ujumla hesabu ni somo muhimu na lenye manufaa makubwa maishani.

Shughuli yangu ninayoipenda zaidi ni kusoma vitabu kwa sababu hunipea ama hunipa maarifa mapya na kunipanua mawazo yangu. Ninapopata muda wa ziada ninapenda kusoma vitabu vya hadithi, elimu na motisha ambavyo hunisaidia kujifunza mambo mbalimbali ya maisha. Kusoma hunifanya nitulie na kunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo. Pia hunisaidia kuboresha lugha yangu na uwezo wa kuwasiliana na watu wengine. Kupitia vitabu najifunza maadili nidhamu na mbinu za kukabiliana na changamoto za maisha. Zaidi ya hayo kusoma hunipa burudani nzuri na kunifanya nijisikie huru. Kwa ujumla kusoma vitabu ni shughuli yenye manufaa makubwa kwangu na ninaifurahia sana.